Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kuwa wazi. Uwazi ni kuongea vizuri katika kampuni na kuongea ukweli katika kampuni na kuongea kila kitu kwa uwazi bila kuficha jambo lolote kwa kazi. Hii ni kwa sababu nimeona katika kampuni yetu kitu ambayo kinasaidia sana ni uwazi. Kuna kampuni jirani yenye nilikuwa najua, walikuwa wanaekeana siri hivi kwamba kuna jambo lilifanyika pesa zikapotea na hakuna mtu alijua ni nani lakini watu walikuwa wanajua ni nani ni vile hawawezi sema kwa sababu hawana huo uwazi wanaona hata wakisema watafutwa kazi na hiyo ndiyo jambo, hiyo kampuni ilicollapse, ikakufa na saa hii iliisha na ni ju ya kukosa uwazi ndiyo maana nasema uzoefu wa kazi nimeona saa hizi ni uwazi heri kuongea tu ukweli bila kuficha jambo lolote kwa sababu litaleta uzuri na hapo ndiyo mtaweza kufanya decision mzuri na muweze kuendelea kama kampuni.